Ninapoanza mradu mpya wa kazi, huanza kwa kuelewa lengo lake kuanza, hujiuliza kwa nini mradi huo ni muhimu na ni matokeo gani yanayotarajiwa. Baada ya hapo, hukusanya taarifa na kusikiliza mawazo ya wengine ili kupata picha kamili. Kisha, hupanga hatua ndogondogo za utekelezaji, nikijiwekea muda na vipaumbele. Ninapoanza kazi hubaki tayari kujifunza na kurekebisha mipango inapobidi. Kwa mtazama huo, kila mradi mpya huwa fursa ya kukuza ujuzi wangu na kufanikisha matokeo bora.